Ndiyo napenda kupiga chombo cha muziki mara nyingi napenda kupiga chombo aina ya gitaa. Yulapia ninafamu kupiga japo sio kwa kiasiki kubwa lakini ninapiga chombo cha mziki ya na gitaa gita haina bezi.

Ndiyo, napendelea kwenda kutembea mstuni, kwa sababu mstuni, unaeza kujifunza vitu mbali mbali, piaa kuangalia asili ya msitu jinsi ulivyo, kubadilisha mazingira, mazingira ya mstuni kidogo yanakua tofauti na mazingira yaa nyumbani, hivyo napendelea kutembelea mstuni.

Kupunguza matumizi ya plastiki kwanza kabisa ni kutokutumia kabisa. Pili kabisa ni kuchoma. Hivyo kwa kuchoma pia inaeza kupunguza matumizi ya plastiki. Lakini pia kutoa elimu kwa watu. Juu ya madhara ya kutumia plastiki. Hivyo si vyema kutumia plastiki mara kwa mara.

Kitu nachofanya wakati wa baridi kali, kwanza kabisa ni kukaa sehemu ambayo ina joto, pia napenda kujifunika, shuka au kuvaa koti ambalo litazuia baridi, pia napendelea kunywa zaidi chai ili kupunguza ile baridi.

Jinsi navyoshiriki na jamii, kwanza kabisa ni kujitoa na ku na kuwa na ushirikiano kwanza na jamii. Kingine ni kujitoa kwenye namna tofauti, inaeza kuwa kushiriki kwenye misaada, kwenye kazi ambazo zinahitaji kujitoa katika huduma tofauti tofauti, kushirikiana katika maeneo mbalimbali, ni hivyo.

Ndio nimewai kujifunza kupiga gitaa na pia bado na bado pia napiga kwa sababu gitaa ni kitu ambacho nakipenda sana. Kiufupi napenda muziki pia ni muziki ni jambo ambalo nalipenda kwa hiyo kwa siku ambazo nipo weekend hivi huwa inatokea napiga gitaa.